Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa na familia yangu. Kwa mfano, iyo siku yangu ya kuzaliwa naeka sherehe na familia yangu. Tunakata keki, tunakunywa vinywaji, tunakula vyakula. Wananiibia nyimbo za kusifu mungu na pia za kunitakia maisha mazuri ya badae.

Ile harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya manukato. Kwa mfano manukato inanifanya ni hisi vizuri. Na mtu ambaye amejipiga manukato. Naonanga kama mtu ambaye ni msafi na ana harufu mbaya kama ya jasho. Kwa hivyo napenda harufu ya manukato.

Ndiyo nimeshaifanya kazi ya kujitolea kwa mfano. Nimefanya na shirika, la msalaba, mwekundu, kuokoa watu ambao wamepata, ajali za barabara. Pia nimefanya na kanisa, langu, la katoliki, kazi ya kujitolea kwa mfano. Kutembelea watu ambao wameadhirika na mikasa. Tembelea nyumba za watoto hawana makazi na watu ambao hawana makazi.

Na shugulikia kazi ya tharula kwanza ni kujipanga. Kwa mfano, najua hii kazi inaitajika muda gani na nini ambacho kitaitajika. Kwa hivyo nikujua hiyo kazi, itajika sa ngapi napanga muda abo awali niita ishugulikia. Kitu cha pili ni natulia, nafanya hiyo kazi ya dharura bila wasiwasi sababu kuwa na wasiwasi hutaweza kufanya hiyo kazi ya dharura ama utaifanya ikuwa na makosa mingi sana.

Napenda mziki wa bongo flavor ambao asili yake ni jamuri ya mungano wa Tanzania. Napenda mziki wa bongo kwa sababu katha. Kwanza iko na maneno matamu ya mapenzi. Cha pili ala za mziki wa bongo zinafuraisha zatuliza moyo. Cha tatu, apa injini Kenya, mziki wa bongo ni marufu. Tuseme kila pahali vilabu, nyumbani, radio, television unapata mziki wa bongo unachezwa. Kwa hivyo kupenda mziki wa bongo apa jamhuri ya Kenya ni kitu cha kawaida na watu wengi Kenya wanaushambikia uo mziki wa bongo.

Napenda kusoma vitabu za filosofia kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza, vitabu vya filosofia kwa mfano, ziloandikwa na Socrates na wana filosofia wengine, zinakuza uerefu wa mtu. Inafanya mtu anajua kufikiria na kuchagua uzuri na ubaya. Tapili, vitabu vya filosofia vinafanya mtu akue anaweza linganisha pande mbili na achukue ile pande ambayo ni nzuri. Kwa hivo, zinaeneza ujuzi wa mtu wakuchagua.

Nina uwishaje kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mpaka kwa mfano. Naeka mpaka mchana nitakuwa nikifanya kazi. Na usiku nitakuwa nikifanya kazi zangu za kibinafsi kwa mfano. Takuwa na familia yangu. Takuwa tukifanya kazi ya ziada na mtoto wangu. Sababu hizi nimeona kazi inaezachukua maisha yako ya kibinafsi. Ukue hauna muda wa kuwa na familia yako. Kwa hivyo ni vizuri mtu akue na mipaka kati ya kazi na maisha yake ya kibinafsi.

Anifanya nifurai sana ni kutazama michezo kama vile, kandanda, mpira wa vikapu, riadha na michezo mingineo. Sababu ya kunifanya nifurahi ni kwa sababu nilisomea shule ambao ilikuwa inacheza hio michezo zote. Kwa hivyo mimi nilijifunza hio michezo nikuwa shule ya upili. Kwa hivyo, mimi napenda venye nafurai nikiona watu wakicheza mipira asa asa wakifunga, mabao.

Napenda aina za keki ambazo hazina sukari mingi sana. Sababu ya kupenda keki za ambazo hazina sukari mingi sana ni kuwa mimi sukari inanifanya nihisi kutapika. Kwa hivyo mimi nikiangiza keki kwa wanao tengeneza keki namwambia asiweke sukari mingi aweke sukari kidogo tu.

Ndiyo, mimi napenda kuimba. Nilianza kupenda kuimba nikiwa shule ya upili, ambapo nilikuwa mwanakwya. Napenda kuimba kwa sababu mingi. Cha kwanza, nyimbo utuliza roo yangu. Nikiimba, kama nikona msongo wa mawazo, inatuliza. Cha pili, kuimba, kunanifanya, nitume ujumbe kwa watu. Kwa mfano mimi nikitunga nyimbo zangu, natunga nyimbo ambazo niza kuwapatia watu mawaidha.

Ndiyo naishi pahali nilipozaliwa, pahali nilipozaliwa ni kitui, nikasomea kitui, nikaenda chuo kikuu, county au jimbo lingine. Baada ya kumaliza masomo ya chuo kikuu, nikafanya kazi, jiji kui la Nairobi, na pia na mwisho nikarudi, pahali nilizaliwa ambao nafanyia kazi ya mitandao kutoka nymbuani.

Ile kazi ya nyumbani ninayochukia ni kazi ya kufua nguo. Nachukia kazi ya kufua nguo kwa sababu kadhaa cha kwanza kufua nguo. Kufua nguo kunafanya mtu ashikeshike maji na mimi nikishikashika maji sisikii vizuri naweza anza kukohoa. Cha pili kufua nguo kunataka muda mwingi sana kwa hivyo ninapata muda wangu mwingi sana unaharibika nikifua nguo badala ya kufanya kazi ingine ambazo zinaweza kuletea mapato.

Ninashungulikia kazi za dharura kwa kujipanga. Kwanza, ntajua kazi enyewe ni taji nini. Na ni muda gani ambao utaitajika kumaliza hiyo kazi. Kwa hivyo ni kijipanga, nijue ni muda gani na hiyo kazi naifanya vizuri. Cha tatu, ninatuliza moyo. Sifanyanyi kazi za dharura nikiwa na wasiwasi. Sababu nimejua ukifanya kazi za dharura kuwa na wasiwasi. Utafanya iyo kazi kwa makosa. Kwa hivyo ukitulia unafanya iyo kazi. Na unapata matokeo mazuri.

Nikiamka asubuhi napendelea kunywa kinyoaji cha chai. Kuna sababu katha zinazo nifanya nipendelea kunywa chai. Cha kwanza asubuhi kuna kuwa na baridi. Kwa hivyo nikinyo cha chai kinanipatia joto. Cha pili kinyoaji cha chai kina nichangamusha nikikunywa chai na changamuka. Akili inatulia. Na zinafanya nikuwe na siku njema.

Wakati wa mchana, ndio nafanya kazi zangu vizuri zaidi. Ni kwa sababu, wakatu wa mchana nakuanga, nimetulia, sina uchovu, sina usingizi, na bado, niko macho sana. Kwa hivyo, mimi napendelea kufanya kazi zangu mchana, ikifika usiku, mimi napumzika.